Napendelea mahali pa kimya kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hunisadia kufikiri vizuri. Nikiwa mahali penye kimya naweza kufanya kazi kwa makini, kusoma au kutafakari bila usumbufu. Hata hivyo, wakati mwingine kelele za kawaida kama muziki, au taratibu au sauti za mazingira, zinaweza kuwa nzuri. Hasa ninapotaka kubadilisha hali ya hewa, lakini kwa jumla, kimya hunifanya nijisikie nipo sawa na ninaudhabiti wa muda wangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi na kula chakula, changu kwa utulivu na kujipa muda wa kupumzisha akili. Huwa napenda kujitenga kidogo na kazi ili kureje shanguvu. Pia baada ya kula, naweza kutembea kwa mda mfupi, kuskiliza muziki, au kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu. Wakati mwingine natumia mapumziko hayo kutafakari au kupanga kazi za lasiri, ili nirudi kazini ni kiwa na umakini na nguvu mpya.

Ninapo jifurahisha wakati wa furaha, mara nyingi nafanya mambo yananipendeza, binafsi, au na marafiki kwa mfano. Napenda kusikiliza muziki, unaonifurahisha, kucheka au hata kucheza michezo midogo midogo ya burudani. Pia napenda kushirikiana na familia o marafiki, kwa mazungumuzo mazuri, chakula kizuri, au kutembea pamoja. Hii hunifanya nijisikie hisia zangu na furaha na wengine na kuongeza raha. Wakati mwingine, ninapenda kupumzika peke yangu ni kifurahia kitabu, picha au kuona mazingira mazuri. Hii hunisaidia kuimarisha hisia na furaha ndani yangu na hunifanya nijisikie shukrani.

Kwa kawaida ninapokutana kupumzika natumia mbinu kwa mazoezi ya kupumua kwa kina au meditesheni fupi. Hizi huniwezesha kutulia akili na kurejesha nguvu. Mara nyingi ninapenda pia kutembea kwa utulivu au kusikiliza muziki kwa kupumzika. Ninakumbuka nilipoanza kujifunza hizi mbinu za kupumzika nilikuwa na shauku kubwa ya kupumzika msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Kwa kawaida napenda kuchukua dakika kumi ama ishirini kwa kila sesheni ya kupumzika na mara nyingi baada ya kupumzika ninahisi utulivu mkubwa. Kuongeza umakini au kufanua ya akili. Hivyo mbinu hizi hunifanya nihisi vizuri zaidi na pia kujiandaa vizuri kwa majukumu yajayo.